Napenda kutazama michezo mara nyingi kwa mtandao au kwenye televisheni au kuangalia moja kwa moja katika viwanja na mtu anaeza kwenda kuona na kushangilia na mashabiki wengine na kufurahia mchezo huo ili aweze kupata furaha na kupunguza msongamano wa mawazo.

Siku mvua kubwa ilinikuta nje nilikuwa natoka shuleni nilikuwa katika shule ya msingi na nilikuwa natembea na rafiki zangu lakini mvua hiyo ikatupata ghafla na ilikuwa mvua nyingi sana na kwa sababu tulikuwa na watoto na tulipenda kukimbia hatukujikinga tulikimbia tu mbio hadi nyumbani na sasa mpango ulikuwa kufika nyumbani kwa hivyo tulienda tu tukafika nyumbani lakini tulikuwa tumeloa sana.

Biashara ya mitandao husaidia sana kupata wateja na mimi nauza nguo nguo na viatu na vibeti za wanawake na wanao nunua ni watu wanawake wa miaka tofauti, wadogo na pia wa miaka zaidi ya hamsini na nazipeleka kupitia boda boda, uber au bolt ambao wanaenda na hivyo bidhaa kufikia walio viagiza na wanapofika wanalipwa nauli ya kuzileta hizo vitu.

Ninapotazama nje ninaeza kuona bustani la nyumbani kuna miti, kuna maua na nyasi kijani hapo nje na kuna wakati ambapo bustani hiyo ndiyo ilikuwa changa ilikuwa bado ndo inamea na inakua na hungejua kwamba mandhari hayo yangekuwa mazuri hapo hiyo ni kumbukumbu nzuri sana. Lakini kwa sasa miti imekua kubwa, maua yamekua mengi, kuna ndege pale nje pia kwa hivyo ni mabadiliko mazuri sana kwangu mimi nahisi vizuri sana napoona bustani hiyo.